Kufagia na kupanguza vumbi ni kazi za nyumba ambazo si za kupenda hasa wakati kuna jua kali au nyumba ina watoto wadogo wanaacha vitu ovyo ovyo, inamaanisha unamaliza kufagia leo, kesho pia unafagia tena. Hiyo ni vitu nachukia sana.